Ushauri ningepanda kumpa mtu mwingine ni huu. Kuwa mvumiliu na usikate tamaa araka. Maisha na kazi zina changamoto nyingi. Lakini si kila changamoto inamaanisha mwisho. Kifumilia na kuandelea kujitaidi. Mambo mengi ujipanga taratibu. Pia, ngemshauri anjifunza kusikiliza. Kusikiliza watu wengine kunakusaidia kujifuza. Kuepuka makosa na kujenga mausiano mazuri. Si kila wakati ni lazima useme. Wakati mwingine kusikiliza kuna saidia zaidi. Mwisho, ningemwambia ajiamini. Kujiamini kunakusaidia kuchukua atua, kujaribu mambo mapya na kusimama imara hata mambo yanapokuwa mangumu. Ukijiamini na kufanya kazi kwa bidii, utaona maendeleo.

Ndiyo, napenda chakula kitamu. Napenda chakula chanye ladha zuri kwa sababu kina nifanya nifurahie kula na kunipa hamu ya kula vizuri. Chakula kitamu unifanya njisikie vizuri, hasa nikila kwa utulivu au nikiwa na watu ninao wapenda. Napenda zaidi chakula kilicho andaliwa vizuri, kisicho na chumvi nyingi wala mafuta mengi, lakini bado kiwe na ladha. Kwa hiyo, napenda chakula kitamu kwa sababu kinapa furaha na kunifanya nifurahie mlo wangu.

Nafanya marafiki wapya kwa njia rahisi na ya kawaida Kwanza, napenda kuanzisha mazungumuzo kwa kuzungumuzia mambo ya kawaida kama shule kazi au mambo yanayo tokea kwa kila siku inafanya mtu ajisikie vizuri na kwanza kuongea bila aibu Pili, napenda kusikiliza Niki musikiliza mtu, najua napenda nini? Anafanya nini? Na ila lina nisaidia kupata mambo ya kuzungumuzia na yeye tena. Kusikiliza pia hufanya mtu ajisikie na thaminiwa Tatu, napenda kujiunga na shunguliza pamoja kama michezo, vikundi vya masomo au shunguli za kijamii. Kwa kufanya hivyo, unapata nafasi ya kukutana na watu wapya na kuanza urafiki pole pole. Nne, napenda kuwa mwenye furaha na mkweli. Nataka watu wajue kama mimi ni mtu wa kuaminika. Hivyo, ninajitahidi kuwa mkweli na kuwa natabia nzuri. Kwa hivyo, ninafanya marafiki wapya kwa kuazisha mazungumuzo kushiriki katika shunguli za pamoja na kuwa mtu wa kuaminika.

Inashungulikia wateja kwa njia ya heshima, uvumilivu na haraka Kwanza, inawasikiliza kwa makini watenja ili njue tatizo lao au malitaji yao na wacha waelezea kwa uru bila kuwaskuma maana ilo linaonesha kwa mba, inawashimu na ninatamani kile wanachosema Kisha, natuwa majibu ya wazi na raisi kueleweka na waelezea kinacho weza kufanyo, mundo wa kutekeleza na tuwe zinazo fuata kama siwezi kuseidia maramoja, na shauri kile ambacho kinaweza kuseidia hao ninawelekeza kwa mtu saihi Pia, ninajitahidi kuwa na zubira na tamba saamu Ata kama muteja anakuwa na asira, nafahamu kwa mba maranyingi asira utokana na tatizo lauduma Hivyo ni muhimu kuwa mutulivu na kutafuta suluhisho Mwisho, ninaakikisha na shungulikia wateja kwa haraka inaweza kanavyo na kufuatilia kama tatizo limekwishi kutatuliu Hii na wafanya wateja waisi kuwa wanadhaminiwa Kwa hivyo, na shungulikia watejo kwa kusikiliza, kutuwa maelezo wazi, kuwa nasubira, na kufuatilia ilikuwa kikisha wanairitika, na shungulini nazo wafanyia.

Nawasiliana na wafanyakazi wezangu kwa njia ya heshima, uwazi na kwa ushirikiano. Kwanza, napenda kuzungumuza kwa uwazi na kusema wazi ni nini kinahitaji kufanyika na nilini. Hii husaidia kila mtu kuelewa majukumu yake ya kuepuka mgawanyiko. Pili, napenda kusikiliza uwazangu. Nikimusikiliza mtu, najua mawazo yake. Changamoto anazo zipitia na namna anavyo pendelea kufanya kazi. Hii husaidia kujenga uaminifu na kufanya kazi kwa pamoja kwa urahisi. Tatu, napenda kutumia mawasiliano ya mara kwa mara. Kama barua pepe, Whatsapp au mikutano fupi. Hii inafanya watu yawe kwenye ukurasa umoja na kazi iende mbele bila kuchelewa. Ine, napenda kuwa natabia ya kutoa maoni ya kujenga badala ya kukosoa. Nikiona kitu kinahitaji kuboreshowa, natoa ushuri kwa heshima na kuonyesha njia mbadala. Mwisho, napenda kushukuru na kutambua kazi nzuri ya wezangu. Hii inawafanya wahisi wanathaminiwa na kuongeza morali ya kazi. Kwa hivyo, nawasiliana na wezangu kwa wazi, kusikiliza, mwasiliano kwa mara kwa mara, na kutoa maoni ya kujenga na kuwathamini.

Mafunzo ningependa kupata kazini ni yale ambayo yatanisaidia kuboresha ujuzi wangu na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwanza, ningependa kupata mafunzo ya mawasiliano kazini, ili njifuze kuwasiliana vizuri na wezangu, wakubwa na wateja. Mawasiliano mazuri husaidia kuepuka migongano na kufanya kazi iende vizuri. Pili, ninge penda mafunzo ya matumizi ya teknolojia na zana za kidijitali. Teknolojia hubadilika haraka, Hivyo kujifuza programu pia mifumo ya kazi kunanisaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa usahihi Tatu, nigependa mafunzo ya usimamizi wa muda na kupanga kazi. Mafunzo yananisaidia kupanga vipau mbele, kumaliza kazi kwa wakati na kupunguza msongo wa mawazo Pia, ningependa mafunzo ya kufanya kazi kwa timu na uongozi. HAta kama si kiongozi, mafunzo haya husaidia kuelewa watu, kushirikiana vizuri na kuchangia mafanikio ya timu. Kwa ujumla, ningependa mafunzo yatakayoongezwa ujuzi wangu, kwa njia ya kitaaluma na kunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Mchezaji wa mcheze inayompenda ni lionel messi. Napenda messi kwa sababu ni mchezaji mwenye ujuzi mkubwa. Ana cheza kwa akili. Na anauwezo wa kufanya mambo mazuri kwenye uwanja. Anavofanya dribble au kufunga ngoli. Unaona ni mchezaji wa kipekee. Pia anajituma sana na anaowonekana ni mchezaji wa nithamu na heshima. Messi pia anaonekana kuwa mtu wa kuaminika katika timu. Na anafanya kazi pamoja na wenzake. Hii inanifanya nimpende zaidi. Kwa sababu ni si mchezanji anayefanya mambo kwa hila au kujitangaza mbali anafanya kazi kwa ubora Kwa hivyo, mchezanji ninayempenda zaidi ni Lionel Messi.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni zile zinazo onyesha heshima, uaminifu na uvumilifu. Hizi ni tabia ambazo zinanifanya nijisikie vizuri na kuweza kuaamini mtu kwa urahisi. Kwanza, napenda watu wakiwa na heshima. Heshima ni muhimu kwa sababu inaonyesha kua mtu hana tamaa nadhmini hisia na wakati wa wengine. Mtu anayeheshimu wengine hua anaongea kwa adabu, anakusikiliza anaheshimu maamuzi ya wengine. Pili, napenda watu waaminifu. Uaminifu namaanisha mtu anasema ukweli. Anatimiza ahadi na hawezi kundanganya. Hii inafanya uhusiano kua thabiti na wa mda mrefu. Tatu, napenda watu wakiwa na uvumilivu. Uvumilivu unasaidia sana katika maisha. Hasa pale tunapokutana na changamoto. Mutu mvumilivu hua anakaa mutulivu na hata katika hali ngumu na hilo linasaidia kutatua matatizo kwa urahisi. Kwa hivyo, tabia ninayoipenda kwa wengine ni heshima, uaminifu na uvumilivu kwa sababu tabia hizi zinaonyesha utu uzuri na zinamboresha mahusiano kati ya watu.

Mandhari zuri nililowahi kuona ni jua likizima pwani. Nilipokuwa kwenye pwani, niliona jua likishuka taratibu kwenye maji ya bahari. Na rangi za anga zikigeuka kuwa rangi ya dhahabu na waridi. Maji yalikuwa yanang'ara kwa mwanga wa jua na sauti ya mawimbi ilitengeneza hali ya utulivu. Mandhari hiyo ilikuwa ya kipekee sana kwa sababu ilikuwa na utulivu na uzuri wa asili. Pia nilipenda mandhari ya mlima au mbuga ya asili niliowahi kuona ambapo kuna miti mingi, upepo wa baridi na wanyama wa porini. Hiyo mandhari inafanya mtu ajisikie mbali na kelele za mji anapata amani. Kwa hivyo mandhari zuri niliyowahi kuona ni jua liki zama pwani na mandhari ya mlima au mbuga ya asili. Kwa sababu zote zinanifanya nijisikie amani na furaha.

Uwezo ningependa kuwa nao ni uwezo wa kujifuza haraka na kukumbuka kwa muda mrefu. Ningependa uwezo huu kwa sababu ungenisaidia sana kazi na katika maisha ya ujumla. Ningeweza kuelewa mambo mapya kwa uraisi, kukambiliana na mabadiliko mbila shida, na kufanya maamuzi kwa haraka na kwa usahii. Pia uwezo huu ungenisaidia kupunguza makosa, kujiamini zaidi, na kuwa mbora katika kile ninachofanya. Kwa hiyo, uwezo ningependa kuwa nao ni kujifuza haraka na kukumbuka vizuri Kwa sababu ni muimu sana katika maisha ya kila siku.